Kuhusu tathimini, nahisi kwamba inasaidia kuboresha kazi ama utendaji kazi. Kwa sababu unapofanya tathimini, inakupa nafasi ya kuangalia kama kuna mapungufu, basi yale mapungufu unatafuta njia za kuyarekebisha. Lakini kama mnafanya vizuri kwenye kazi, basi mnaongeza bidii, katika kile mnachokifanya, ili kufanya vizuri zaidi. Lakini pia tathimini inaweka pamoja kama timu, ili kusonga mbele katika utendaji kazi.

Ndiyo, malanyingi sana, mara kwa mara huwa nafanya kazi kwa kushirikiana na watu wengine. Hio ni kawaida yangu kufanya kazi kwa kushirikiana na watu wengine katika maswala mbali mbali. Na siwezi kuwacha kufanya kazi wa kushirikiana na watu wengine. Siku zote nitaendelea kufanya kazi huku nikishirikiana na watu wengine.

Ndiyo, mimi hua navaa miwani na siku zote lazima ni vae miwani. Ni navaa miwani kwa sababu miwani inanisaidia kuweza kusoma. Kwa maana siwezi kuona nikiona mandishi kalibu. Kwa hiyo hili niweze kusoma lazima ni vae miwani na imekuwa ikinisaidia sana. Jambo la pili navaa miwani kwa ajiri ya kupunguza mwanga wajua. Unapokuwa ni mkali miwani inanisaidia sana kupunguza mwanga.

Ndiyo, mi napenda sana kuzungumza siasa. Napenda kuzungumza siasa za ndani ya nchi, siasa za nje ya nchi, siasa za kima taifa. Zote hizi siasa napenda kuzungumza siasa za nchi za jirani na nchi yangu. Nazungumza ya wana siasa mbali mbali katika ngazi ya jimbo mkoa, hata ngazi ya taifa. Wote wanasiasa hawa wamewazungumzia.

Kazi ambayo naithamini zaidi na kuipenda zaidi ni ya kufundisha na kuelimisha watu kuhusu mambo mbalimbali. Nafundisha naelimisha natoa ushauri na kuelekeza watu katika maswala mbalimbali ya kijamii lakini pia ya kiuchumi na kadhalika.

Wakati wa baridi kawaida nakaa sehemu ambako nitapata joto kidogo, lakini navaa jaketi ama koti zito ili kujikinga dhidi ya baridi. Sipendi baridi kwa hiyo naweza nikakoka moto, nikakaa pembeni ya moto na kuanza kuota moto. Naota moto ili kuondoa baridi.

Msimu wa mvua katika mwaka naupenda sana kwa sababu unanifanya ni kwanza katika hali ya hewa nzuri ya kuvutia. Lakini pia msimu huo unasaidia shughuli za kilimo kufanyika vizuri bila wasiwasi walashida yote.